Timu ya mpira wa miguu ninaipenda ni arsenali. Nilianza kuipenda kutoka mwaka elfu mbili na kumi na tano. Sababu yangu kuipenda ni kwa sababu arsenali inacheza soka la kivutio, pasi fupifupi na kushambulia. Tunaipenda kwa sababu ya ufundi na urembo wa mpira wanaucheza uwanjani.

Kiasi cha maji chenya mi hukunywa kila siku hulingana na hali ya hewa na mazoezi. Kwa kawaida mi hukunywa lita moja ama glasi kumi kwa siku. Kukiwa na joto nakunywa zaidi. Kukiwa na baridi sikunywi maji mengi.

Mambo yanayofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni kuaminiana na kuheshimiana. Mazingira bora ni yale ambayo kila mfanyakazi anaheshimiwa bila kujali cheo chake. Unajua unapohisi kuwa mwajiri wako anakuamini huwa unafanya kazi bora.

Masomo niliyoyafanya ni masomo ya uwalimu. Kwa sababu niliweza kuchagua ualimu ni kwa sababu ni rahisi kupata kazi ya ualimu nchini Kenya. Ninachokipenda zaidi kuhusu hii kazi ni likizo. Kuna kuanga na likizo tatu kwa mwaka. Changamoto cha kuwa mwalimu Kenya ni mshahara hukuwa duni.

Niko na mbinu kadhaa za kujikinga na jua kali. Mbinu ya kwanza ni kutumia mwavuli. Mbinu ya pili ni kuketi chini ya mti. Mti hukupea kivuli ina kukinga kutokana na jua kali. Pia naeza ingia ndani ya nyumba inanikinga kutokana na jua.

Mara naoga kwa siku, inalingana na kazi nimefanya hiyo siku. Kama nimefanya kazi mzito, naoga mara mbili kwa siku. Kama sijafanya kazi mzito, naoga mara moja kwa siku. Pii inalingana na joto na pia na jasho. Kama nina jasho, naoga mara mbili kwa siku. Kama sina jasho, naoga mara moja kwa siku. Kama jua ni kali, naezaoga mara moja, ama mbili kwa siku.

Kwa saa hii ninaishi mahali nilipozaliwa, lakini kitambo kidogo sikuwa naishi huku. Sababu inafanya naishi huku ni juu nilipata kazi huku nikatoka mahali nilikuwa mbali kidogo. Sahi naishi hapa karibu na nyumbani.

Tunaishi maisha ya kidigitali kwa hivyo, napenda kusafiri na GPS. Ramani ni mbinu ya kitambo ya kusafiri. GPS inaurahisi wake, ikona umuhimu wake. Ya kwanza ni raisi kutumia, ya pili pia inasauti, sio lazima ukai ukiangalia map.

Heee, ninapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu inaokoa muda. Badala ya kuenda sokoni baada ya saa za kazi natumia muda huo kuandaa masomo ya kesho au kusahihisha mitihani huku bidhaa zikiletwa hadi nyumbani. Pia, bei za mtandaoni hukuwa rahisi kuliko bei za sokoni.

Jambo la dini lenye ni muhimu kwangu ni kwamba dini inafundisha upendo na usawa. Dini yangu inanihimiza kuwapenda na kuwaheshimu watu wote bila ubaguzi wa kabila, hali ya kiuchumi au imani zao. Kila mtu ni kiumbe chenye dhamani mbele za mwenyezi mungu.

Mutu anayenifundisha mambo muhimu ya maisha ni ndugu yangu mkubwa. Sababu ya mimi kusema hivyo ni juu amekuwa akinilea kutoka nikiwa mdogo amekuwa akinifunza maadili mema ya kuishi. Yale matatizo yenye nayapitia alishayapitia juu ye ni mkubwa wangu amekuwa akinisaidia sana katika maisha.

Napenda chakula chenye mafuta, lakini sipendi mafuta mingi, juu mafuta mingi ni hatari kwa afya yangu. Na ni kikula chakula chenye mafuta mingi, nafanya mazoezi sana ili niweze kutoatoa mafuta mengi. Chakula chenye mafuta ni kitamu kuliko kisicho na mafuta. Na afadhalisha nikule chakula chenye mafuta halafu nifanye kazi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Wazee wangu ni kama mungu wangu wapili. Wananishikilianga wakati wa matatizo, wananipa mawaidha wakati niko chini, wananiinua pia wakati niko chini. Unaezawaambia kila kitu chenye napitia na wananielewa vizuri.

Eee, nawafahamu majirani wangu wote na tunajuana nao. Kwa jamii ambayo nimelelewa, inakuwanga muhimu kujuana na majirani wako wote na pia kuwafahamu kama njia ya kuwatambua. Pia inakuwanga raisi kuitisha usaidizi kwa jirani unayemjua.

Kama mwalimu, ninachukulia uthaifu wangu kama fursa ya kujifunza. Kila mwisho wa wiki, mimi upitia maandalizi yangu na matokewe ya wanafunzi. Nikigundua kuna mada fulani wanafunzi wengi hawajailewa nakubali kuwa mbinu yangu ya ufundishaji, inaeza kuwa thaifu na naitaji kujiboresha.

Kama mwalimu, nimejifunza kuwa kupokea maoni ni sehemu muhimu sana ya kukua kitaaluma. Hua nayapokea kwa namna ifuatayo. Ninapopewa maoni na mwalimu mkuu, ama mwalimu yoyote, ama mzazi, kwanza nanyamaza na nasikiliza. Namchukulia anayenipa maoni kama mkaguzi wa nje, anayenisaidia kuona yale nisioyaona, nikiwa ubaoni.

Kama mwalimu, ninazichukulia tathmini za kazi kama ripoti ya maendeleo ya mwalimu. Sisi huwapa wanafunzi ripoti ili wajue wapi pa kuongeza bidii na tathmini hizi zinafanya kazi hiyo hiyo kwangu. Ni fursa kujitazama. Mara nyingi nikiwa darasani na kuwa na shughuli nyingi kiasi kwamba sipati muda kutathmini kama mbinu zangu bado zinatija.

Mimi ninapenda michezo ya video. Napenda michezo inayochochea uwezo wa kufikiria, kutatua matatizo, na michezo ya kihistoria. Inafurahisha kuona wanafunzi. Wanafunzi wanajifunza kuhusu ustarabu wakale kupitia mchezo kuliko kusoma maandishi matupu.

Kama mwalimu, kuyanisha kazi na maisha binafsi ni changamoto ya kila siku kwa sababu kazi yetu mara nyingi hutufuata hadi nyumbani. Najaribu kadiri ya uwezo wangu kumaliza kazi mingi za masaisho na kazi za shule kwa jumla nikifika nyumbani nataka ule muda kukuwa bwana na baba. Sio mwalimu tena.

Umeme ukikatika, huu unakuwa muda mzuri wa kusahisha madaftari ya wanafunzi au kusoma vitabu za ziada. Bila vishawishi vya mitandao ya kijamii au televisheni, umakini wangu huongezeka maradufu. Ikiwa umeme umekatika na sina kazi ya haraka, mimi hutumia muda huo kutafakari na kupumzisha macho yangu kutokana na mwanga wa vifavya kielektroniki.

Niki hisi shinikizo limekuwa kubwa nikiwa darasani au ofisini, nina simama kwa dakika moja na kuvuta pumzi ndefu. Hii inasaidia kutuliza mfumo wa never na kunizuiya nisitoe maamuzi au majibu ya ukali kwa wanafunzi au wafanyikazi wenzangu. Ikiwa nimekaa muda murefu nikisahihisha madaftari, mimi huwacha kila kitu na kutembea kidogo kwenye bustani ya shule au uwanja wakimichezo. Kuona anga la buluu na kupata hewa safi, kuna nisaidia.

Napenda jinsi walimu wenzangu walivyo kama familia, hatushindani, bali tunasaidiana. Mwalimu mmoja akipata dharura, mwingine anashika kipindi chake bila kulalamika. Hali hii ya sisi ni wamoja inafanya mazingira ya kazi yawe ya kuvutia na yenye amani.

Eee, nishawahi kuenda kwa maonyesho ya sanaa. Napenda kuona juhudi za vijana na wasanii wa hapa nchi kwetu. Mara nyingi, mimi hujitahidi kununua hata mchoro moja au kazi ya mikono ili kuipamba ofisi zangu ya shule au kinyumbani. Hii inanipa hadithi ya kusimulia kila mtu, anapouliza kuhusu mchoro huo.

Napendelea shati sana sana lakini machaguo yangu ya nguo yanategemea sana mazingira na ratiba ya siku. Lakini nikilazimika kuchagua kile nachokipenda zaidi kwa kazi yangu shati ndio linaloongoza. Nikiwa ofisini napenda kuvalia shati. Nikiwa kwenye mapumziko napenda kuvalia tishati.